Ndiyo, napenda sana kwenda pwani kwa sababu ni mahali ambapo napata hisia ya utulivu, uhuru na furaha. Bahari na ufukwe hutoa mazingira ya kupumzika na kuondoa mawazo ya kila siku na mara nyingi napenda kuangalia mawimbi yanavyopiga mwamba au kuogelea kidogo ikiwa hali ya maji ni salama. Pwani pia ni mahali pazuri pa kutembea kupumzika chini ya mti wa kivuli au hata kusikiliza muziki na marafiki.

Mara nyingi weekendi napenda kutumia muda kwa njia ya kupumzika kufurahisha maisha na kujiandakwa wiki ijao. Kwa kawaida napenda kuanza wikendi kwa kupumzika asubuhi au kulala kidogo zaidi au kunywa chai kwa utulivu hii hufanya niwe na nguvu na hisia ya utulivu baada ya wiki ya kazi. Baada ya hapo mara nyingi napenda kufanya shuguli za kujenga afya na furaha. Kama kutembea kukimbia kidogo au kwenda gym nikiwa na muda hii inanisaidia kuondoa stressi na kunifanya niwe na mwili wenye nguvu pia napenda kutumia muda wangu wa wikendi kwa kutembelea marafiki na familia kuwa napenda kuwa karibu na watu wa karibu na kushitrkiana nao kwa furaha.

Napanga na kushughulikia muda kazini kwa njia kufanya kazi kwa mpangilio, kuepuka usumbufu na kutumia mbinu za kupanga malengo. Kwanza kabisa, naanzia siku kwa kuangalia orodha ya kazi na kuweka kipaumbele kwa kazi muhimu zaidi. Hii inanisaidia ni kupe nguvu kwa kazi ambazo zitakuwa na athari kubwa zaidi na si kupoteza muda kwa mambo madogo ambayo hayana umuhimu. Pia napenda kugawanya kazi kubwa kwa sehemu ndogo ndogo ili niweze kuendelea kwa hatua na kuona maendeleo kila mara.

Wakati wa mapumziko kazini, mi napenda kutumia muda kwa njia ya kupumzika akili na kujiandaa tena kwa kazi. Kwanza kabisa, mara nyingi napenda kuchukua dakika chache tu kupumzika kwa kutembea kidogo ndani au nje ya ofisi. Kwani hiyo husaidia kuondoa msongomano wa mawazo na kunifanya nijisikie mwepesi. Kutembea pia husaidia mzunguko wa damu na kunifanya nijisikie nguvu tena. Pili napenda kunywa kitu kidogo kama chai au maji au kula kitu kidogo kama matunda au chakula cha haraka hii husaidia kunijaza nguvu kwa muda mfupi na kunifanya niwe na uwezo wa kueleza kazi au kuendelea kazi bila kuchoka pili napenda kutumia mapumziko kwa kusoma kitu kidogo au kutazama video fupi hasa ikiwa ni kitu cha kufurahisha au cha kujifunza hii hutoa mabadiliko ya akili kutoka kwa kazi na kunisaidia kupata msukumo mpya.

Muziki ninaosikiliza mara nyingi ni muziki wa bongo flavor kwa sababu unanileta karibu na hisia za maisha ya kila siku na unanifanya nijisikie furaha napenda bongo flavor kwa sababu unamchanganyiko wa beat nzuri, unaneno wenye maana na mara nyingi unaujumbe wa maisha unaweza kunigusa. Pia muziki huu huwa na mtindo wa kisasa na unafaa kwa kupumzika na hata kuanza siku kwa hamasa.

Mandharo ninayoyaona kutoka dirishani mwangu ni barabara ya mtaa yenye mti na majengo madogo na mara nyingi hua na watu wakitembea kwa haraka au magari yanapita kwa utulivu. Kila asubuhi napenda kutazama nje kidogo hasa wakati wa jua linapo chomoza. Kwa sababu, anga hua ya rangi ya hudhurungi na hewa inakua ya kupendeza. Nikiwa nikiangalia naona jinsi mbisha ya nabio kuenda pole pole, otua kilekea kazini, otua kilekea shuleni na majani ya miti ya kipiga harufu ya asubui kwa msimu wa vuli, miti hua na rangi ya kijani na anga hua ya wazi zaidi katika msimu wa kiangazi kuleta joto na baadhi ya mito kupungua majani na wakati wa masika barabara hua na matone ya mvua na mwangaza wa rangi ya kijivu. Napotazama dirisha najisikia utulivu na kufikiria mambo kwa kina kwani manzaro hufanya nionekane kama maisha yanaendelea kwa njia ya kawaida na unanipa hisia ya shukrani kwa sehemu ya dunia.